Ninapofanya kazi na timu ya mbali napendelea kutumia teknolojia kama barua pepe, simu au programu za mtandaoni kuwasiliana. Kila mmoja anapewa majukumu yake wazi na tunapanga mikutano ya mara kwa mara ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa usahihi. Njia hii hunisaidia kushirikiana kwa ufanisi, kufanikisha malengo ya timu na kudumisha mawasiliano bora licha ya umbali.